Ndiyo ni navaa miwani na imekuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku kwa muda sasa. Mwanzo haikuwa rahisi kuikubali kwa sababu nilikuwa nimezoea kuona bila msaada wa wote. Nilipo gundua macho yangu ya naanza kuchoka haraka na maandishi ya mbali kuwa magumu kuyaona. Ndipo nilitambua kuwa nilihitaji msaada kuvaa miwani kulianza kama hitaji, lakini baadaye nikaanza kuiona kama sehemu ya kawaida ya mimi ni nani. Mara ya kwanza nilipovaa miwani, nilikisi kama watu wote wananiangalia, nilikuwa na juuliza kama inanifaa au kama inanibadilisha sana sura. Lakini baada ya muda mfupi, niligundua kuwa hayo ya likuwa mawazo yangu tu, watu alikuwa wananiona vile vile na mimi mwenyewe nilianza kuzoea haraka. Kadri siku zilivyo pita, miwani haikuwa tena kitu cha kunisumbua kichwani bali kifaa cha kunisaidia. Miwani imenisaidia sana hasa ninapokuwa na soma au nikifanya kazi na yohitaji umakini wa macho. Kabla sijaiva nilikua na pata maumivu ya kichwa mara kwa mara na macho kuchoka haraka. Baada ya kuanza kufaa miwani, halihio ilipungua sana na weza kukaa ni kisoma au nikitazama kitu kwa mudamrefu bila usumbufu mkubwa. Hilo limeongeza ubora wa kazi na hata raha ya kufanya shugli zangu. Pia miwani imenifanya nijitambue zaidi kuhusu afya ya macho. Nimejifunza kuwa macho ni kiungo muhimu sana ambacho mara nyingi watu hukipuuza. Kuvaa miwani kuna nikumbusha kuwa na hitaji kuyatunza macho yangu kama vile kupumzisha macho, kuepuka kuangalia mwangamkali kwa mudamrefu na kulala vya kutosha. Sio kufa miwani tu bali ni mtindo mzima wa kufanya au kujali afya. Kuna nyakati miwani huwana changomoto zake. Kwa mfano, wakati wamvua au baridi, miwani hujaa ukungu na kufanya kuona kuwa kugumu kwa muda. Wakati mwingine pia inaweza kuteleza au kukaa vibaya usoni. Lakini hayo ni mambo madogo ukilinganisha na faida zake. Nimejifunza mbinu za kukubaliana na hali yangu na kwa muda imekuwa kawaida tu. Kuvaa miwani pia kumeadhiri jinsi ninavyojiona. Mwanzoni nilithani itapunguza kujiamini kwangu lakini kinyume chake kilitokea. Nilipoanza kuzoea nili hisi miwani inanipa mwonekano wa utulivu na umakini. Wakati mwingine hata ninapokuwa sivai na hisi kuwa kuna kitu kinakosekana. Hilo linanionyesha jinsi nilivyo izoea na kuikubali kama sehemu ya maisha yangu. Pia napenda kuchagua miwani inayofaa uso wangu. Ninapo ipata miwani inakaa vi zuri na hisi furaha zaidi kuivaa. Si swalala miti ndo tuu bali pia faraja. Miwani ikikaa vi zuri husahaulika haraka na ninaweza kuendelea na shuglizangu bila kufikiria sana juu yake. Hilo ni jambo muhimu sana kwangu. Kuna watu wanaona miwani kama ishara ya uthaifu wa macho, lakini mimi nayona kama suluhisho. Badala kuhangaika kuona kwa shida, miwani inanipa uwezo wa kuona vizuri na kuendelea na maisha bila kikwazo kikubwa. Hilo ni jambo la kupongezwa, si la kuficha. Kila mtu anamsaada wake katika maisha na huu ndio wangu.

Ndiyo namkumbuka sana mwalimu mmoja kutoka shuleni na mpaka leo bado jina lake na sura yake viko wazi akilini mwangu. Alikuwa mwalimu ambaye hakuwa tu anafundisha masomo darasani bali pia alitufundisha kuhusu maisha kwa ujumla. Kila nilipomuona nilihisi heshima na wakati huo huo ukaribu fulani, kwa sababu alikuwa mtu mwenye msimamo lakini pia mwenye moyo wakuelewa wanafunzi. Mwalimu huyu alikuwa na namna ya pekee sana ya kufundisha. Alipoingia darasani kulikuwa na utulivu wa ghafla. Sio kwa sababu ya hofu tu bali kwa sababu wanafunzi walijua kuna kitu cha maana kinakuja. Alizungumza kwa sauti ya kawaida, si ya kupaza lakini maneno yake yalikuwa na uzito. Alipenda tufikirie si kuhifadhi maneno tu kichwani. Mara nyingi alikuwa akituuliza maswali yaliyotulazimisha kutumia akili na kueleza mawazo yetu. Kitu nilichokipenda zaidi kwake ni kwamba alikuwa mwadilifu. Hakuwa na upendeleo. Haijalishi mwanafunzi anatoka wapi au ana uwezo gani. Kila mtu alipewa nafasi sawa. Ukifanya vizuri, angesema wazi. Ukikosea, angekurekebisha bila kukudhalilisha mbele ya wenzako. Hilo lilinifundisha kuwa haki ni jambo la muhimu sana katika maisha. Nakumbuka pia alikuwa anajali sana nidhamu. Lakini si kwakutumia adhabu kali, alitumia mazungumzo zaidi. Alipogundua mwanafunzi ana matatizo angekaa naye chini na kuzungumza. Alitaka kujua kinachoendelea nyumbani au kichwani mwa mwanafunzi. Hilo lilitufanya tuone shule sio tu mahali pa kusoma, bali pia mahali pa kuelewa, kulelewa, na kueleweka. Mwalimu huyo alinifundisha kujiamini. Kulikuwa na wakati nilikuwa na ogopa kujibu maswali darasani. Nikiogopa kukosea na kuchekwa. Lakini yeye alikuwa akisema wazi kuwa. Kukosea ni sehimu ya kujifunza. Alisema hakuna mtu aliyejua kila kitu na aliwahimiza wanafunzi kujaribu hata kama hawana uhakika. Maneno hayo yalinibadilisha mtazamo wangu kabisa. Alikuwa pia mwalimu aliyependa kusikiliza. Haikuwa lazima ukubaliane naye kila wakati, lakini alitaka usimame na sababu. Alitufundisha kuheshimiana, hata tunapokuwa na maoni tofauti. Hilo lilinisaidia sana hata badaye maishani kwa sababu nilijifunza kuwa mawasiliano mazuri ni muhimu kuliko kushinda mabishano. Na kumbuka siku moja nilipofanya vibaya kwenye mtihani, nilijisikia nimevunjika moyo sana, Nilidhani ningekosolewa au kudharauliwa. Lakini aliniita kando na kuniambia kuwa aliona juhudi zangu na kwamba mtihani mmoja hauwezi kueleza uwezo wa mtu. Alinisisitizia umuhimu wa kuendelea kujitahidi bila kukata tamaa. Maneno hayo yalinipa nguvu mpya na yalinifanya niendelee kupigania masomo yangu. Mwalimu huyu pia alikuwa mfano mzuri wa maadili. Alionyesha kwa vitendo, kile alichokuwa akifundisha. Alikuwa anaheshimu muda, anatimiza ahadi, na anawajali wanafunzi wake kwa dhati. Hakuwa mtu wa maneno matupu, alikuwa anaonyesha kwa matendo. Na hilo lilitufundisha kuwa tabia njema inaanza na mtu mwenyewe. Kilichonigusa zaidi ni kwamba hata nje ya darasa, alikuwa bado ni mwalimu. Alitusalimia, aliuliza tunaendeleaje na wakati mwingine alitupa ushauri mfupi ambao ulikua na maana kubwa Alijua kuwa maisha ya mwanafunzi hayako darasani tu, bali pia nyumbani na mitaani Alielewa changamoto tulizokuwa tunapitia na hakutufungia macho.

Kwakweli, napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa kiasi, lakini kwa njia ya utulivu na heshima. Siasa ni sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Iwe tunapenda au hatupendi. Kwasababu maamuzi yanayofanywa humo huathiri maisha ya watu wengi. Kwahiyo, si jambo ambalo ninaweza kulipuuza kabisa. Hata hivyo, sipendi siasa zinazogeuka kuwa matusi, ugomvi au chuki kati ya watu. Ninapenda kuzungumza kuhusu siasa pale mazungumzo yanapolenga uelewa wa mambo si kushindana na watu kwa sahihi. Napenda kusikiliza maoni tofauti kwasababu kila mtu huona mambo kwa mtazamo wake kulingana na alichopitia maishani. Mazungumzo ya siasa yakifanywa kwa busara yanaweza kumfungua mtu macho na kumsaidia kufikiria kwa upana zaidi. Lakini yakifanywa kwa jazba yanaweza kuharibu mahusiano kabisa. Kile ninachothamini zaidi kwenye mazungumzo ya siasa ni heshima. Unaweza kutokubaliana na mtu, lakini bado ukamuheshimu. Sipendi watu wanaodharau wengine kwasababu ya mtazamo wa kisiasa. Mimi naamini kila mtu ana haki ya kuwa na maoni yake, hata kama sikubaliani nayo, bado nitamsikiliza. Kusikiliza hakumaanishi unakubali bali ni ishara ya ukomavu. Napenda kuzungumza kuhusu siasa zinazogusa maisha ya kawaida ya watu. Maswala kama gharama ya maisha, ajira, elimu, afya na haki za raia hunivutia zaidi kuliko majina ya watu au makundi. Siasa kwangu si kelele za majukwaani tu. Bali ni kile kinachogusa maisha ya mama wa sokoni, kijana mtaani, au mfanyakazi anayehangaika kila siku. Hapo ndipo siaasa inakuwa na maana halisi. Kuna nyakati pia nachagua kukaa kimya kuhusu siasa. Hii hutokea nikiona mazungumzo yanaelekea kuwa ya hasira au ya kugawanya watu. Sio lazima kila wakati kutoa maoni yangu. Wakati mingine ni busara zaidi kujitenga na kulinda amani ya akili. Nimejifunza kuwa si kila mjadala unahitaji nishinde au nithibitishe kitu amani ya moyo ni muhimu zaidi Napenda pia siasa inayohamasisha uwajibikaji Ninapenda watu wanapouliza maswali, wanapotaka uwazi na wanapotaka viongozi wawajibike Hii inamaanisha nijisikie kuwa raia ana nafasi na sauti siasa isiwe kitu cha kuabudu watu, bali iwe njia ya kusimamia maslahi ya jamii Hapo ndipo ninapohisi kushiriki kwenye mazungumzo kuna maana. Ninapozungumza kuhusu siasa, hujitahidi kuwa makini na maneno yangu, najua maneno yanaweza kujenga au kubomoa. Situmii lugha ya matusi wala ya kuchochea, badala yake hujaribu kueleza mtazamo wangu kwa utilivu na kwa hoja. Kama mtu hatakubaliana nami, niko tayari kukubali hilo bila kuchukulia binafsi. Tofauti za mawazo ni sehemu ya maisha. Kuna pia upande wa kuchoka na siasa. Wakati mwingine habari na mijadala mengi ya siasa huweza kumchosha mtu kiakili. Unasikia ahadi nyingi, lawama nyingi na migogoro mingi. Wakati huo nachagua kupumzika kidogo na kuangalia mambo mengine ya maisha. Hii haimanishi nimekataa siasa, bali nimechagua kujilinda dhidi ya msongo wa mawazo. Napenda sana mazungumzo ya siasa yanayohusiana na suluhisho. Kulalamika peke yake hakutoshi. Ninapenda kuuliza tutafanya nini ili mambo yawe bora. Hata kama mtu hana jibu kamili, kujaribu kufikiria suluhisho hunipa matumaini. Siasa isipoleta matumaini, basi inakua mzigo tu kwa watu.

Ndiyo napenda chakula cha haraka lakini kwa kiasi na kwa wakati maalum. Sio chakula ninachokula kila siku ila kuna nyakati kinanivutia sana. Hasa pale ninapokuwa nimechoka, nina haraka au siku imekuwa ndefu kuliko kawaida. Wakati kama huo, chakula cha haraka hunisaidia kupata nguvu bila kusumbuka sana. Kinachonifanya nipende chakula cha haraka ni urahisi wake. Huhitaji kusubiri muda mrefu au kufikiria sana nini uandae Unapata chakula kwa haraka na unaendelea na shughuli zako. Kwa maisha ya kila siku ambayo mara nyingi huwa na mambo mengi ya kufanya Hilo huwa ni jambo la kusaidia. Kuna siku unataka tu kula na kupumzika bila kelele nyingi jikoni. Pia napenda ladha ya baadhi ya vyakula vya haraka Kuna wakati tu unatamani chakula chenye ladha nzito kidogo chenye kukuridhisha mara moja. Chakula cha haraka mara nyingi huwa na ladha inayoshika ulimi haraka na hiyo ndiyo huwafanya watu wengi wakipende. Inakupa hisia ya kushiba na kuridhika kwa muda mfupi. Hata hivyo, sipendi kukitegemea sana. Najua kwa chakula cha haraka kikizidi kinaweza kuathiri afya. Kwa hiyo hujaribu kujipangia. Nakula chakula cha haraka labda mara chache hasa wiki ikiwa imekuwa ngumu au nikiwa safarini. Nikikila kila siku nahisi mwili hauko sawa na hata nguvu hushuka baada ya muda. Napendelea kukila kama zawadi ndogo. Baada ya kufanya kazi nyingi au kufanikisha jambo fulani, hula chakula cha haraka hunipa furaha fulani. Inakuwa kama kujipongeza. Lakini siku za kawaida, napendelea chakula cha nyumbani ambacho ninajua kimeandaliwa vizuri na kwa utaratibu. Kuna pia swala la kushiba. Chakula cha haraka wakati mwingine hushibisha kwa muda mfupi tu. Baade ya muda, unajikuta tena una njaa. Hilo hunifanya nitafakari mara mbili kabla ya kukitegemea. Chakula cha waida, cha nyumbani, hunifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu zaidi na mwili unakuwa na nguvu ya kutosha. Napenda pia kula chakula cha haraka nikiwa na marafiki au watu wa karibu. Inakuwa zaidi ya kula. Inakuwa ni muda wa kuzungumza, kucheka na kupumzika pamoja. Wakati huo chakula kinakuwa sehemu ya mazungumzo na furaha. Hapo ndipo ninapokifurahia zaidi kuliko kukila peke yangu. Kwa ujumla, napenda chakula cha haraka lakini kwa mipaka. Si adui yangu wala si rafiki wa kila siku. Ni chakula cha nyakati fulani pale kinapohitajika. Najaribu kusikiliza mwili wangu na kuamua lini kinakaa sawa na lini ni bora kula chakula cha kawaida. Kwangu mimi usawa ndio muhimu. Kula kwa kufurahia lakini pia kwa kujali afya yangu.

Mafanikio niliopata kazini ni mengi, lakini ningependa kuzungumzia yale ambayo yamenifanya nijivunie zaidi. Kwanza kabisa nilipata mafanikio kwa kujifunza haraka na kufanya kazi kwa nidhamu. Nilipoanza kazi nilikuwa na hamu ya kujifunza kila kitu haraka na maranyingi nilikuwa nikimuuliza mwalimu au msimamizi maswali ili niweze kuelewa vizuri. Hii ili nisaidia kupanua ujuzi wangu wa kuonyesha kwamba nina uwezo wa kufanya kazi kwa ubora. Kwa sababu ya juhudi hizi, nilipata nafasi ya kufanya kazi za muhimu zaidi na kuchukua majukumu ya ziada. Niliweza kufanikisha malengo ya timu kwa kushirikiana na wenzangu. Kwa mfano tulikuwa na kazi ambayo ilikuwa inoneka na ngumu na ilikuwa na muda mfupi wa kumaliza. Badala kukata tamaa, tulishirikiana, tukagawa majukumu na tukafanya kazi kwa mpangilio. Kwa sababu ya hilo, tulimaliza kazi kwa wakati na kwa ubora. Hii ilinifanya niwe sehemu muhimu ya timu na msimamizi aliona kwamba ninaweza kuaminika. Niliweza kuboresha utendaji wa kazi kwa kutumia njia bora za kupanga na kupanga ratiba. Niliona kwamba maramingi, watu walikua wakichelewa wanapoteza muda kwa sababu hawakuwa na mpangilio mzuri. Kwa hiyo nilianzisha njia kupanga kazi kwa kutumia orodha ya mambo ya kufanya na kupanga kazi kwa kipaumbele. Hii iliwezesha timu yetu kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na hata kuokoa muda na rasilimali. Hii ni moja wapo ya mafanikio niliyojivunia kwa sababu ilibadilisha namna tulivyo fanya kazi. Nilifanikiwa kupata sifa na pongezi kutoka kwa wateja na washirika wakazi. Mara nyingi, wateja walikuwa wakishukuru kwa huduma nzuri walizopokea kwa sababu nilikuwa natabia ya kusikiliza mahitaji yao kwa makini na kujibu kwa haraka. Hii ilinisaidia kujenga uhusiano mzuri na wateja na pia ilileta imani kwa kampuni. Wateja walikua wakisema kuamba huduma ilikuwa ya heshima na ya haraka na hiyo ilinipa motisha ya kufanya kazi vizuri zaidi. Nilipata mafanikio kwa kuendeleza maadili ya kazi, hasa uaminifu na uajibikaji. Nimejifunza kwamba kufanya kazi kwa uaminifu ni muhimu sana kwa sababu watu wanaweza kukutegemea. Nilipokuwa na kazi nzito au changamoto nilikuwa nikijitahidi kufanya kazi kwa uwazi na kwa usahihi. Hii ilinisaidia kujenga sifa yangu kazini na kunifanya niwe mtu wa kuaminika. Mwisho, mafanikio niliyopata kazini, siyo tu matokeo ya kushinda tu, bali ni mabadiliko ya tabia na kuelewa kwa kazi. Nilijifunza kusimamia muda, kufanya kazi kwa timu na kujitolea kwa ubora. Hii imenisaidia kuwa bora zaidi kazini na pia kunisaidia katika maisha yangu ya kila siku. Kwa hiyo, mafanikio yangu ni yale ambayo yamenisaidia kuwa mtu wa kuaminika, mwenye nidhamu na mwenye uwezo wa kufanya kazi kwa obora.

Kwa upande wangu ningependa kutembelea mji wa Tokyo, Japan. Tokyo ni mji mkubwa sana na unamambo mengi ya kipekee ambayo yanavutia sana. Si tu kwa sababu ni maarufu, bali kwa sababu unamchanganyiko utamaduni wa zamani na maendeleo ya kisasa kwa kiwango cha juu. Kwanza kabisa, Tokyo inaonekana kama mji ambao unafanana na dunia ya baadaye. Kuna miundo mbinu ya kisasa, majengo makubwa na teknolojia ya hali ya juu. Inanifanya niwe na hamu ya kuona jinsi watu wanavyoishi na kufanya kazi katika mazingira ya teknolojia. Ni mji ambao unonekana kuwa unampangilio wa kipekee na ninafikiri ni kitu chakuvutia kuona kwa macho. Tokyo pia inautamaduni wa kipekee. Kuna maeneo ya zamani kama misikiti, miji ya kale na sehemu za kihistoria ambazo zinahifadhi mila na desturi za japan. Napenda sana kuona mchanganyiko wa zamani na mpya. Jinsi watu wanavyo hifadhi utamaduni wao huku wakikuwa na maendeleo. Ni kitu ambacho kinakuvutia kwa sababu unapata hisia mbili tofauti katika mji mmoja. Tokio inachakula cha kipekee. Kuna mlo wa kipekee wa kijapani kama sushi, ramen na vyakula vingine vyaladha sana. Napenda sana kujaribu chakula cha asili ya eneo husika na Tokyo inaainanyingi ya vyakula. Hii ingekua fursa nzuri ya kuwana ladha tofauti na pia jinsi wanavyo pika kwa ustadi. Tokyo ina maeneo ya burudani na tamasha. Kuna maeneo ya kunulia vitu kama maduka ya vitu vya kipekee na pia maeneo ya michezo na utamaduni. Hii ingekua nzuri kwa sababu inonekana kama mji unamaisha ya usiku na pia unamaeneo ya utulivu. Nimchanga nyiko mzuri wa maisha ya kisasa na ya kimapenzi. Pia napenda Tokyo kwa sababu ni mji unaheshimu utaratibu. Unapokuwa huko, unahisi kuna nidhamu na heshima. Hii ni kitu ambacho ni muhimu kwa maisha ya kila siku. Na nijambo ambalo ninge ona ni vizuri kujifunza zaidi. Kwa mfano, watu wanaheshimiana, wanazingatia muda na wanazingatia usafi. Hii ni tabia nzuri sana ambayo kila mtu anapaswa kuifuata. Kwa hiyo, Tokyo ni mji ambao ningependa kutembelea kwa sababu unamchanga nyiko wa teknolojia, utamaduni, chakula na utaratibu. Nimji unaone kana kuwa na maisha mingi ya kipekee na pia unanafasi za kujifunza. Kama nitapata fursa, ningependa kuenda Tokyo kuona kwa macho yote nilio ya sikia.